Uzoefu gani wa kazi umekufundisha zaidi? Kwangu naweza kusema kuwa uzoefu wa kazi ama umenifundisha zaidi ni uzoefu wangu wa kumka kila siku mapema Mara mingi huwa napenda kumka asubuhi sana ili niweze kufika kazini mapema. Na ninapo fika kazini, mimi hupenda kuanza na zile kazi ngumu nimalizane nazo kwanza ili baada ya hapo niweze kuzifanya zile zingine ambazo sio magumu sana vile. Nikiendele hivyo kila siku. Hivo ndipo unakuwa na hiyo uzoefu wa kufanya kazi yangu kwa haraka.

Niambie kuhusu mfanyabiashara bora zaidi Kwangu ningesema kuwa mfanyabiashara bora zaidi ni rafiki yangu mmoja sana ambaye anaitwa Ndindi Nyoro. Juzi ameweza kuingia katika siasa ya Kenya na sahizi ni mbunge wa eneo la kahuru Huyu mfanyabiashara ana akili mingi sana na ameweza kufanya mambo mengi. Amejenga viwanda na pia katika eneo lake ameweza kusaidia watu wake kutengeneza barabara, kuleta maji na pia kuweka stima. Kwa njia hii ameweza kusaidia sana watu wa kwao. Huyu mfanyabiashara ndiye mmoja matajiri katika nchi hii yetu ya Kenya.

Niambia kuhusu utaratibu wako wa jioni Mimi utaratibu wangu wa jioni ninapofika kutoka kwa kazi kitu ya kwanza ambacho nafanya ni kuingia kwenye bafu ili niweze kuusafisha mwili wangu Baada ya hapo nafanya mazoezi kwa karibu dakika ishirini Baada ya kufanya mazoezi naenda kuketi kwenye kiti ili niweze kutazama habari ya hiyo siku Iyo ni masaa ya karibu saa moja Huku nikitazama habari huwa napika chakula yangu ya jioni Baada ya kumaliza kutazama habari ya jioni huwa nakula kisha naelekea kwenye kitanda ili niweze kulala Mimi hupenda kulala mapema ili niweze kuamka mapema siku inayofuata ili nisichelewe kazini mwangu.

Sera gani ya kampuni unaiona muhimu? Katika kampuni yangu, sera ambayo naeza kusema naiona ya muhimu sana ni ile sera ya kuhakikisha kuwa kila mtu umefika kazini bila kukosa mara tatu kwa wiki. Kazini mwangu, sisi tunafanya kazi mara tatu kwenye ofisi na siku mbili mtu unaeza kufanya kutoka nyumbani kwako. Iyo sera naiona sana kuwa mzuri kwa kuwa inasaidia mtu kufanya kazi yake ya ofisini na pia kuweza kuwa na familia yake. Kuweza kuwa na muda wa kutulia na kukaa na kujuana vizuri na familia yake. Pia sera ingine ambayo naipenda ni ile sera ya kusema kwa mtu unafaa kufika kabla ya saa moja ya asubuhi iyo ni sera mzuri sana kwa kuwa inahakikisha kuwa kila mtu anafika kwa saa inayofaa bila kuchelewa.

Niambie kuhusu jinsi unavyo sheherekea siku yako ya kuzaliwa Kwa mara mingi, ninaposheherekea siku yangu ya kuzaliwa Napenda kuwaita marafiki zangu na pia familia ili tujumuike pamoja ili tuweze kusherehekea siku hiyo Kwa mara mingi, wakati nimeweza kuwalika marafiki na familia yangu, tunatengeneza chakula mingi na pia vinywaji kwa wingi ili tuweze kula, kunywa na kusheherekea na tunapo malizia sherehe, kitu ya muhimu ambacho ni lazima kifanywa ni kukata keki na wakati ambapo tunakata keki huwa mtu napewa zawadi na pia kuna nyimbo ambazo tunaimba.

Je umewai kujifunza kupiga gitaa Naam nimeweza kujifunza mara mingi sana kupiga gitaa ni ile tu sijaweza kufanikiwa vizuri na nielewe ni njia ambaye nafaa kutumia ili niweze kujua kupiga gitaa vizuri gitaa nilifunzwa na rafiki yangu moja tukiwa juo kikuu Alikuwa anapenda sana kucheza na kupiga gitaa alikuwa na gitaa hata katika nyumba ambayo tulikuwa tunalala So kila mara saa ambayo hatukuwa tunaenda darasani alikuwa anaweza kutoa gitaa yake na kuanza kucheza na haoo ndipo nilieza kupata hamu ya kuweza kujifunza pia na nikaweza kujifunza ni ile tu hadi sasa sijaweza kuwa na ule ubunifu sana wa kuweza kuicheza vizuri.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu anayeanza kazi Mimi ningependa kusema kuwa Ushauri ambao naeza kumpa mtu anayeanza kazi yake ni kuwa mtu unapo pata kazi inafaa sana uchunge hiyo kazi yako Kwa kuwa kuna watu wengi wanao tamani kupata kazi kama hiyo wewe kama mtu binafsi unafaa sana kuchunga kazi yako na njia moja kuichunga kazi yako ni uwakikishe kuwa kila siku unafika kazini yako mapema asubuhi Usijaribu kuchelewa kwa kuwa hiyoa ni njia moja kuharibu kazi na pia unapokuwa kazini Akikisha kuwa unafanya kazi na wenzako kwa amani msiweze kuingia katika vurugu ama mpigano na wenzako kazini.

Unafanya nini kujiandaa kwa mkutano Naam, mimi ni napojianda kwa mkutano Uwa ninanjia mingi sana ya kujianda na kujipanga ili niweza kuofika mkutano kama ni na kila kitu ambacho ni nakiitaji Kwanza, kitu wa kwanza ambacho na hakikisha ni kujua kitu ambacho tunaenda kuangelea katika huwa mkutano ajenda ya muhimu katika hiyo mkutano Bada kujua ajenda muhimu katika hiyo mkutano Napenda kujianda kwa kuwakikisha kuwa nimewelewa sana Icho kitu ambacho tunaenda kukiongelea na pia niweze kuandika katika karatasi naandika maneno muhimu ili niweze kuyatumia pale na pia kwa kuandika unisaide nisiweze kusahau na ninapo rejelea nitaweza kukumbuka kila kitu.

Unakumbuka mwalimu gani kutoka shule? Mimi ningesema kuwa mwalimu ambaye na mkumbuka kutoka shule ni mwalimu aliye nifunza katika kidato cha kwanza nilipo kuwa niki soma katika shule ya upili ya Tengecha Boys. Uyo mwalimu alikuwa akiitwa Hillary. Alikua naafunza somo la hesabati. Alikuwa rafiki wangu sana kwa kuwa nilikuwa napenda somo la hesabati. Kwa mara mingi, nilipokuwa wa kwanza katika somo hilo lake katika darasa langu Alipenda sana kuni zawadi, zawadi ya aina aina kama vile vitabu na hata saa zingine pesa juu kuna siku ambayo alinipea pesa shilingi mia tano na hiyo pesa niliweza kutumia katika shule kununua vyakula kama vile mkate na maziwa.

Niambia kuhusu njea unayo tumia kupumzika. Naam, mimi kwa binafsi nina njia mingi sana ya kupumzika wakati ambao nasikeni na uchovu mingi. Ya kwanza, ninapokuwa nasikia nimechoka, uwa nafadhalisha kutoka na kutembea kwa karibu dakika ishirine. Kwa kufanya hivo, uwa inanezaidia kufuta hewa na pia kutowa uchovu katika mwili. Na bada kutembea hivo nahisi kuwa mwili wangu umerudi sawa. Pia njia ingine naetumia kukumzika ni kusikiza muziki. Muziki ni njia moja kueza kutuliza mtu, mara mingi kueza kusikiliza ngoma zile, ambazo ni tarabu na imetulia haina kelele mingi. Inazaidia sana kutoa uchovu katika mwili na mtu ukisikiza unahisi kuwa umetulia vizuri.

Ni nani aliye kufundisha jambo muhimu? Mimi nigesema kwa watu wengi sana wameweza kunifunza mambo muhimu katika hii maisha Lakini jambo moja muhimu kwa yote ambayo ningependa kuongelea niliweza kufunzwa na baba wangu mzazi. Baba wangu mzazi alinifunza kwa usiweze kuwa amini na kuwapenda marafiki wako sana. Alinieleza kuwa marafiki ni watu ambao wanaeza kugeuka wakati wowote sana sana wakati ambapo umekosa pesa. Alinieleza kuwa marafiki ni watu ambao watakuwa na wewa wakati una pesa na wakati wanaeza kufaidika kwako. Lakini wakati unapokosa ama wakati unapo ishiwa na pesa wataweza kukugeuka na kuenda njia zao.

Jee umewahi kufanya kazi ya kujitolea Naam nimeweza kufanya kazi mingi sana ya kujitolea ya kwanza kazi ya kujitolea ambayo nilifanya ilikuwa katika kijiji yangu Tulijitolea karibu wanaume kumi Ilikuwa kazi ya kukata miti ambayo imepita katika laini na waya za stima Izo miti tulihakikisha kuwa tumezikata ili isiweze kuguza waya ya stima Pia, kazi ingine ambayo nigesema kuwa nimejitolea kufanya ni kazi ambayo tulifanya kufundisha kijiji kuhusu uzuri wa kutumia neti kujikinga na mbu Tulikuwa tumepewa hiyo kazi na kampuni ya Red Cross na ilikuwa kazi ya kujitolea Tuliweza kuhamazisha kijiji mzima kuhusu umuhimu wa kutumia neti ili mtu ziweze kuliwa na moskwito na kwa hivyo kuepukana na ugonjwa malaria.

Ulikuwa unapenda kufanya nini utotoni? Naam. Mimi kama ninavyokumbuka nilikuwa na mambo mengi sana ambayo nilikuwa napenda kufanya katika utotoni mwangu. Ya kwanza niliambiwa kuwa nilikuwa napenda sana kuogelea. Tangu nikiwa mdogo niliweza kujifunza kuogelea na nilipo tu juwa kuogelea. Nilipenda sana kuenda katika mto ulio karibu na nyumbani kuogelea. Jambo lingine ambalo nilipenda sana kufanya katika utotoni mwangu ni kuucheza mpira wa miguu Kila siku nilikuwa naondoka nyumbani kuucheza na marafiki zangu na mara mingi sikuwa naweza kurudi nyumbani hadi wakati wa jioni ama niweze kukujiwa na mzazi ili nikubali kurudi nyumbani Hi ni kwa sababu nilikuwa napenda sana kuucheza mchezo huu wa mpira wa miguu.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku Naam, mazoezi yangu ya kila siku ni muda tu ni napo amka asubui na sana sana inakuanga saa kumi na moja asubui Kitu chakwanza ambacho nafanya ni kufanya mazoezi Uwa napenda kukimbia kwa karibu kilomita moja na sana sana kilomita moja na ukimbia kwa karibu dakika ishirini na tano Baada ya kukimbia, napenda kufanya mazoezi ya kuketi chini na kufanya yoga Hivo nikieza kufanya mazoezi hayo mawili, nitaanza siku yangu nikiwa na uchangamfu mkuu na nguvu mzuri wa kueza kuanza siku na pia mazoezi ya maweza kunisaidia sana kufanya mwili kuwa na afya na kukinga mwili kuepukana na magonjwa mbali mbali.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi? Mimi ninge penda kusema kuwa mazoezi ya mwili nafanya mara mbili kwa siku. Kwanza, kitu ya kwanza ninapo amka asubuhi ni kufanya mazoezi. Ninapo amka asubuhi, napenda kukimbia kwa kilomita mbili au moja na huku kimbia huwa naufanya kwa muda wa dakika thelatini ama arobaine. Baada ya mazoezi ya asubuhi, mimi huoga kisha nakunywa chai alafu naenda kazini. Jioni napofika kutoka kazini, mimi hupenda kufanya mazoezi kabla ya kuingia kwa bafu niweze kuoga tena jioni mimi hukimbia tena kwa kilomita mbili ambao naufanya kwa dakika 30 au 40 Baada ya hapo, mimi huoga kisha natengeneza chakula changu cha jioni halafu baada ya hapo naweza kula na kisha kulala.

Unafanyaje kazi ya ushirikiano na wengine Kwangu mimi ningependa kusema kuwa katika kufanya kazi ya ushirikiano na wenzangu huwa tunapenda kugawa kazi kwa usawa Kila mtu awe na kazi ambayo anahitajika kufanya na hivo tunaweza kukamilisha kazi mingi tukiweza kugawanya hivo kazi kwa kila mtu saa zngine kama kazi ni ngumu sana ama kazi ni kubwa tunaweza kufanya sisi wote kwa umoja Kwa mfano kazi inayohitaji nguvu mingi kama vile kuskuma gari ama ta kufanya kazi ingine inahitaji nguvu ya watu wengi. Kwa kufanya hivo tunahakikisha kuwa tumekamilisha kazi zote ambazo tuko nazo na pia tumeweza kufanya kwa uzuri vile inavyo takikana.

Niambie kuhusu chakula chako unachokipenda zaidi Kwangu mimi ningependa kusema kuwa chakula ninachokipenda zaidi ni ugali na kuku sana sana napenda sana kula ugali na nyama ya kuku hii ni kwa sababu nyama ya kuku iko na manufaa mingi sana kwa mwile na pia mtu ukikula itakushibisha na unaweza kukaa masaa mingi bila kuhisi njaa Chakula kingine ambacho napenda kula na ugali na kuku ni kufuatilia na maziwa sana sana maziwa ya ngombe Napenda sana maziwa kwa kuwa ina umuhimu mwingi kwa mwili maziwa inasaidia mwili kuwa na mifupa iliyo na nguvu na pia inasaidia mwili kujikinga kutoka magonjwa mbali mbali.

Unafanya nini kuwatia moyo wenzako? Mimi mara mingi wakati ambapo nataka kutia moyo wenzangu, ninawaongelesha na kuwapa manufaa ya kuweza kufanya kazi yao kwa bidii Nimeweza kufanya hivyo mara mingi sana kwa marafiki zangu na pia majirani zangu. Huwa napenda kuwaeleza umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kufanya na roho yako yote. Juu mtu unapofanya kazi kwa bidii na roho yako yote.Utaweza kuifanya kazi hiyo kwa uzuri na vile inavyotakikana. Nimeweza kusaidia watu wengi sana kwa kupa kuwapa mawaidha haya ya vile kujipa moyo na kuto kutofanya kazi na roho mbaya kazi ingine ambayo nafanya ili kuwatia moyo wenzangu ni kuwahakikisha kwa wanatia bidii.

Jee, unapenda kujaribu vyakula vipya? Naam, napenda sana kujaribu vyakula vipya ambayo sijaiweza kuyakula. Kwa mfano, juzi nimeweza kwenda katika hoteli moja ya watu wa Chinese. Nimepata kuwa wanakula viumbe kama vile konokono. Niliweza kujaribu kwa mara yangu ya kwanza na sikuwa nataraja nitaweza kupenda chakula hicho. Chakula hicho kilikuwa kimepikwa vizuri sana na niliweza kufurahia Mara mingi napenda sana kujaribu vyakula vipya mfano pia nimewahi kujaribu nyama ya mamba Nilikuwa nafikiria nyama ya mamba sio tamu Lakini tangu nijaribu, nimeweza kupenda sana hiyo nyama na hadi wa leo napenda kununua ili nipike tule na familia yangu.

Kumbukumbu gani nzuri unakutoka utotoni? Kwangu ningesema kuwa kumbukumbu nzuri ambayo nakumbuka kutoka utotoni ni siku ambayo mimi, mama wangu na pia baba wangu tulisafiri kwenda kumsalimia mamaye mamangu. Tulipokuwa njiani, gari ambayo tulikuwa tunasafiri nalo liliweza kuharibika. Na hizo siku hakukuwa na magari mengi. Apo ilibidi sisi wote tumetembea kwa mguu karibu kilomita tano Sijawai kutembea safari kubwa hivyo hadi wa leo bado na ukumbuka siku hiyo kwa sababu tulitembea hadi nikachoka kabisa Nilitaka kukaa chini lakini nililazimishwa na wazazi wangu niendele kutembea.

Unapiga picha mara ngapi? Kwangu ningesema kuwa kwa siku naweza kupiga picha karibu mara tano. Nimejifunza kila siku, lazima nipige picha karibu tano. Hii ni kwa sababu picha ina umuhimu mwingi sana. Umuhimu wa kwanza ni kuwa picha siku zikuja, zitakuwa kumbukumbu ya siku zilizo pita. So ni muhimu sana mtu kukua na picha za kitambo kwa sababu itakukumbusha mahali umetoka na unaweza kuona hiisiku nilikua wapi na hiisiku nilifanya nini. Pia umuhimu mwingine wa mapicha ni itakukumbusha kuhusu watu ambao ulikua nao wakati mwingine huku mbeleni.

Je, unasaidia jamii yako vipi? Kwangu ningesema kuwa nasaidia jamii yangu kwa njia mingi sana Kwanza njia ya kwanza ambayo nimeweza kusaidia jamii yangu nikuwa napenda kuhamazisha vijana wadogo katika jamii kuhusu umuhimu wa elimu na umuhimu wa kujiepusha na dawa za kulevya Mwezi uliopita tuliweza kuhamazisha vijana karibu 20 kuhusu umuhimu wa elimu na pia kuhusu hadhari za dawa za kulevya na umuhimu wa kusoma Pili pia nimeweza kusaidia jamii yangu kwa kazi za kujitolea kama vile kuokota taka na pia kuhamazisha jamii kuhusu umuhimu wa kutumia neti ili kuepukana na ugonjwa wa malaria.

Unatumia wi-fi au data ya simu Mimi ningesema kuwa nikiwa kwa nyumba yangu natumia wi-fi na pia nikiwa ofisini natumia wi-fi sana sana natumia wi-fi ya kampuni ambayo inaitwa jamii Lakini wakati ambapo nimetoka nje kutembea ama kutembelea marafiki zangu huwa nanunua data ya simu kupitia kampuni ya safaricom ama airtel umuhimu wa kutumia wifi ni kuwa unaweza kufungua video mingi na pia mapicha mingi bila kusumbuliwa ama kupewa onyo kuwa data yako imekaribia kuisha.

Jee unapenda kunywa maziwa? Naam mimi ni mtu ambaye napenda sana kunywa maziwa Tangu utotoni nimekua nikipenda sana kunywa maziwa sana sana nikiwa nyumbani nakunywa maziwa mara tatu kwa siku asubui na pia jioni na wakati wa mchana Hii ni kwa sababu nyumbani tuna ngombe karibu kume maneno ya maziwa sio shida kwa kuwa tunakamua ngombe kila siku asubui na jione Kila mtu kwetu anapenda kunywa maziwa na baada ya kunywa maziwa ile inayobaki tunaeza kuuza ili tupate pesa ya kutumia kwa bidhaa zingine kama vile unga na mchele. Sababu moja napenda maziwa ni kwa kuwa inasaidia sana mwili. Inasaidia mwili kuwa na mifupa yenye nguvu na pia inakinga mwili kutoka magunjwa aina aina.

Unashugulikia muda vipi kazini? Mimi nina njia mzuri sana ambayo natumia kuushugulikia muda wangu kazini Kwanza kila siku nahakikisha kuwa nimefika kazini mapema kabla ya saa mbili mchana. Uzuri wa kufika mchana ni kuwa unaweza kujipanga na upange kazi yako vile unataka kuufanya siku hiyo. Muda wangu naupanga kwa kuanza na kazi ambazo zinahitajika kwa haraka alafu namalizia kazi ambazo hazihitajiki kwa haraka ama zile kazi rahisi. Nimezoea mtindo huu kwa kuanza na kazi ambazo zinahitajika haraka na imenisaidia sana kazini mwangu. Uzuri mwingine wa kuupanga muda wako ni kuwa utaweza kukamilisha kazi yako kwa muda mzuri unaofaa bila kuchelewa.

Umewahi kufikiria kuanzisha biashara yako? Naam, mara mingi nimekuwa nikifikiria kuanzisha biashara yangu. Mwezi unaokuja, napanga kuanzisha biashara ya kufuga kuku. Nataka kufuga karibu kuku mia moja. Hii ni kwa sababu kuku inaumuhimu mwingi sana. Inaweza kunipatia mayai ambayo nitauza, kila moja na uza kwa shilingi kumi na tano. Pia kuku naweza kuchinja na kuuza ikiwa nyama. Ama pia niweze kuuza vifaranga vya kuku. Kuku ni kiumbe ambacho kina pesa mingi sana ukiweza kufuga na zitage na iweze kulalia mayai ni kue na kuku karibu mia moja.

Sherehe yako ya kupendezwa ni ipi? Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya siku niliyozaliwa Mwezi uliopita nilikuwa nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa hiyo siku niliweza kuwakaribisha marafiki zangu na pia familia yangu ili tuweze kusherehekea pamoja Ilikuwa siku nzuri sana ni sherehe ambayo sitawahi sahau na ili nipendeza sana Tuliweza kuandaa vyakula aina aina na pia tukanunua vinywaji aina aina Tuliweza kucheza densi hadi wakati wa saa nane usiku siku iliyokuwa ikifuata, tuliweza pia kuchinja mbuzi na tukachoma na tukaweza kula wote na tukafurahia sana.

Unashugulikia makosa kazini vipi? Mimi njia yangu ya kushugulikia makosa kazini ni nikiwa na makosa napenda kuuliza kwa wenzangu vile na weza kukosoa makosa yangu Iyo ndio njia moja kuweza kushugulikia makosa bila kelele na bila vita njia mzuri ni kuelewana na wenzako na pia wakubwa wako Nimeweza kutumia njia iyo kwa kuenda kwa wakubwa wangu alafu tunaongea, tunaelewana na hivo tunaweza kushugulikia na kuthibitisha kuwa makosa imefanyika na tumekosoa makosa hiyo Mara mingi njia iyo imenisaidia hadi wa sasa iyo ndio mtindo natumia kukosoa na kushugulikia makosa yangu kazini.

Unahifadhi pesa vipi.? Mimi ningesema kuwa nina njia mingi sana ya kuhifadhi pesa. Kwanza, njia nayotumia sana sana kwa kuwa ni njia raisi ni kwa kuhifadhi pesa kwenye m shwari M shwari naeza kutumia kwa kutuma pesa kutoka mpesa hadi mshwari ni kampuni inapewa na kampuni ya safaricom. Ni njia nzuri sana ya kuwekeza pesa kwa sababu nikiwa nimehifadhi pesa huku pesa yangu huwa inazaa na wakati ni napo toa huwa imekua imeongezeka. Njia nyingine pia natumia kuhifadhi pesa ni kuweka kwenye benki sana sana mimi hutumia benki ya equity. Hiyo benki imenisaidia sana kwa kuwa inahifadhi pesa yangu vizuri na ninakaa kwa amani bila kushituka kuwa naweza kupoteza pesa.

Nguvu zako ni zipi kazini? Nguvu zangu kazini kwanza ya ninayo ifurahia zaidi ni kuwa mimi ni mtu napenda kukamilisha kazi yangu kwa wakati unaofaa. Nikifika kazini kila siku asubuhi napenda kumalizia kazi ambayo niliibakisha siku iliopita. Kwa kufanya hivyo ninahakikisha kuwa wakati wengine wanafika huwa nimemaliza kazi zangu zote na nipo tayari kungoja kazi ya hiyo siku. Kwa kufanya hivyo, nimeweza kupendwa sana na mkubwa wangu na pia wenzangu kwa kuwa hakuna kazi inayobaki ama kukaa bila kufanyika.

Ungependa kuona maendeleo gani katika jamii? Mimi kuna aina nyingi sana ya maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii. Ya kwanza ningependa kuona maendeleo kwa kila mtoto katika jamii yetu ameweza kusoma na kupata elimu. Iyo ni kitu mzuri sana kwa kuwa watoto wote wakiweza kupata elimu, watakuja kusaidia wazazi wao hapo mbeleni na pia kupata marufu ya vile wanafaa kuishi na kufanya mambo mengi. Maendeleo nyingine ambayo ngependa sana kuwana katika jami ni maendeleo kuona kuwa kila mtu katika jami anafanya kazi yake inavyofaa. Kama vile, wakikisha kuwa wanapanda mti, wanasafisha kila mahali.

Ni stadi gani muhimu kwa kazi yako? Mimi nigesema kuwa stadi muhimu sana katika kazi yangu ni stadi ya kuweza kutumia tarakilishi, kufanya hesabu na pia kuandika ripoti. Kabla niinge kazi yangu, niliweza kujifunza stadi hii sana kwa miezi miwili ili nipate maarifu mwingi. Kila siku hii stadi ndicho nacho kitumia kufanya kazi yangu na kuhakikisha kuwa nimemaliza kazi yangu kwa wakati unaofa. Hii stadi imenifanya niweze kupendwa na mkubwa wangu na pia wenzangu kwa kuwa imetusaidia sana kazini na kuimarisha kazi yetu.

Kazi gani nyumbani unayochukia? Ningesema kuwa kazi ninayochukia nyumbani zaidi ni kazi ya kukata nyasi. Hii ni kwa sababu mara nyingi hii kazi ni kazi inayofanywa asubui. Na mara nyingi asubui kuna maji mingi shambani na unapokata kuna vile hiyo maji inakumwagikia kwa uso na mtu utaweza kujikuna. Nimechukia hii kazi sana lakini sina uwezo mwingine kwa kuwa ni lazima nikate ili niweze kulisha ngombe wangu kazi ingine ninayochukia ni kazi ya kupalilia mahindi Hii ni kwa sababu kupalilia mahindi siyo rahisi kwa kuwa utajipata umeweza kukata mahindi mingi sana ndogo bila kujua.

Unapenda wanyama wa aina gani? Mimi ngesema kuwa katika wanyama wa nyumbani Mnyama ambaye na mpenda zaidi ni mbwa. Hii ni kwa sababu mbwa ni rafiki wa binadamu sana. Na unapo kuwa kwa shida ama unapo huzunika. Kuna vile mbwa inaweza kugundua kuwa huyu mtu anahuzunika. Na ataweza kuwa karibu na we. Pia umuhimu mwingine wa mbwa ni kuwa inaweza kukulinda kutoka watu wahalifu na pia wakora. Kwa sababu, watu wahalifu ama wakora ama wezi wakiweza kukaribia kwake mbwa itaweza kubweka na hivyo kukufahamisha kuwa kuna watu ambao hawastahili kuwa hapa na wameweza kuingia katika shamba lako.

Niambie kuhusu harufu unayoipenda zaidi Mimi harufu nayoipenda zaidi ni harufu ya chakula Hii ni kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda kula sana na harufu nayoipenda ya chakula ni harufu ya samaki inapopikwa hiyo harufu unifanya nianze kuhisi njaa Hii ni kwa sababu napenda sana kula samaki kwa ugali Harufu nyingine ambayo naipenda sana ni harufu ya kuku wakati unapopikwa Napenda sana nikinusa hiyo harufu na sana sana kama imepikwa na pilipili na pia dania Kuna vile hunukia sana na unifanya niweze kuhisi njaa na kuhisi kula mara huo.

Unapenda kucheza mchezo gani? Mimi mchezo ambao unapenda kuucheza zaidi ni mchezo wa mpira wa miguu. Tangu utotoni, nimekuwa nikipenda kucheza mchezo huu wa mpira wa miguu. Tukiwa watoto, tulikuwa tunacheza mchezo huu na ndugu yangu na pia mashangazi wangu. Tuliweza kucheza mchezo huu kwa karibu dakika arubaini ama masaa mbili kwa siku. Pia nikiwa katika chuo kiku, hii ndio ilikuwa mchezo yangu ya kupendeza zaidi kwa kuwa nilikuwa na chezea darasa langu la alfa. Nilipoenda katika chuo kiku, niliweza pia kuendelea kuucheza mchezo huu wa mpira wa miguu, hadi nikaweza kutunukiwa zawadi.

Unafanya nini kuweka afya nzuri Mimi ningesema kuwa ninafanya sana mambo mingi ili niweze kuwa na afya nzuri ya kwanza kitu ambacho nafanya ili niweze kuhakikisha kuwa afya yangu iko sawa ni kuweza kufanya mazoezi kila siku Kila binadamu na mwili yake inahitaji kufanyiwa mazoezi ili iweze kua na nguvu ya kuthibiti na kuweza kuzuia magonjwa ainaina Mimi hufanya mazoezi marambili kwa siku asubuhi ninapoamka na pia jioni baada kufika kutoka kazi Kitu kingine ambacho nafanya ili kuhakikisha afya nzuri ni kuweza kula matunda na pia chakula ya mboga matunda na mboga husaidia mwili pia kukinga magonjwa kadhalika na pia kuweza kuwa na afya ambayo itakuwa mzuri kwa miaka ijayo.

Je unapenda kula popcorn Naam mimi ni mtu ambaye napenda kula popcorn sana katika familia yangu hadi watoto wadogo sisi wote tunapenda kula popcorn Mara nyingi tunapenda kutengeneza popcorn na kuweka kwenye karai ili tuweze kula tuki tazama video ama taarifa Nakumbuka tukiwa watoto kuna njia nyingine ambayo tulikuwa tunatumia kutengeneza popcorn Tulikuwa tunaeka maindi ilio kauka kwenye mchanga, alafu tunawasha moto kwenye mchanga, alafu tunafunika na kungoja ili weze kuiva vizuri na kupasuka kama popcorn ya kisasa. Popcorn ni chakula mzuri inayeweza kufanya mtu kushiba.

Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala? Sana sana mimi hufika kutoka kazini yangu saa moja usiku. Ninapo fika kitu cha kwanza ambacho nafanya ni kuingia kwenye bafu ili niweze kuutoa uchovu wa siku kwa kuoga. Baada ya kutoka bafu nafanya mazoezi kwa karibu dakika ishirini. Baada ya mazoezi natengeneza chakula yangu ya jioni. Chakula kinapo kuwa na kula huku ni kitazama habari ya jioni sana sana ya saa tatu usiku. Huwa natazama habari hadi karibu saa nne usiku. Unapofika saa nne usiku hapo ndipo masaa yangu ya kuelekea kuenda kulala. Kabla ya kulala nikiwa kwa kitanda na hakikisha kuwa nimesoma karibu ukurasa mbili wa kitabu chochote ili niweze kuupata usingize.

Unapotaka kustarehe unafanya nini Mimi wakati mwingi ninapotaka kustarehe napenda kutembelea klabu ilio karibu na mahali ninapoishi Ninapokuwa kwenye hiyo klabu sana sana tunapatana na marafiki wangu Tunapenda kuitisha vinywaji ambavyo havi leweshi sana Huwa tukikunywa alafu tulewe kidogo tunapenda kusikiza mziki na pia kupiga dance ili kuweza kuoandoa uchovu wa wiki Hivo, kwa kufanya hivo, tunaweza kuhisi tupo starehe na tunafurahi sana Hku tukidensi na kucheka na marafiki wenzangu.

Unajenga mahusiano vipi na wafanyakazi wengine Mimi njia yangu muhimu ya kujenga mahusiano na wafanyikazi wenzangu ni kwa kusaidiana katika kazi zetu Tumetengeneza timu ambayo tunasaidiana katika kazi moja wetu anaposhindwa na kazi yake kidogo Huwa anatufahamisha wengine na tunamsaidia kusuluhisha shida ambalo ameweza kugumbana nayo katika hiyo kazi yake Pia njia ingine ya kuweza ku kujenga mausiano na wafanyakazi wenzangu ni kuelewana katika kazi yetu Tunagawana kazi katikati ila kila mtu aweze kuchangia katika iyo kazi Hakuna mtu anayelalia mwingine ama anayefanya kazi mingi kushinda mwingine.

Unapenda kwenda madukani lini? Mimi sana sana napenda kuenda madukani wakati wa weekend. Hii ni kwa sababu weekend siendi kazini na nina wakati mwingi wa kuweza kwenda madukani na kununua vitu ambayo nitaitaji kutumia wiki mzima. Wakati mwingine katikati ya wiki naweza kumaliza bidhaa ambazo nilinunua ama kukosa kitu ambacho nafaa kuwa nayo. Ninapokosa huwa napenda kuenda madukani jioni wakati nimetokea kazini.Hiyo ni wakati ambapo nimetokea kazini na naweza kuenda madukani kununua bidhaa yeyote ambacho nilikosa katika nyumba kama vile nikikosa sukari ama unga.

Unapenda kununua vitu wapi? Mimi ningesema kuwa siku hizi kwa sababu ya teknolojia nimependa kununua vitu kupitia kwa mtandao. Sana sana natumia kampuni ya jumia na pia kilimall. Kununua vitu kutoka au kupitia mtandaoni inasaidia sana. Kwa kuwa unaweza kuitisha bidha ambazo unahitaji bila kuweza kutembea na kupoteza muda wako. Bidhaa zingine kama vile nguo na viatu huwa sinunui kupitia mtandaoni Napenda kukwenda mwenyewe hadi kwa duka Hii ni kwa sababu bidhaa hizi huwezi tu kununua hizi ni bidhaa ambazo unastahili kwanza kupima kama inakutosha vizuri ama inafaa kufanyiwa marekebisho kiasi.

Unatumia kompyuta kwa nini zaidi? Mimi natumia kompyuta sana sana kazini. Na kitu ambacho natumia zaidi kufanya ni kuandika ripoti ya kazini. Kila wakati tunapo kuwa na mkutano, uwa nimepewa kazi ya kuandika kumbukumbu na pia ripoti baada ya hiyo mkutano. Nimezoeya na nimependa sana kutumia kompyuta yangu kuandika ripoti kwa kuwa inasaidia kuharakisha na kurahisisha kazi hiyo sana. Pia napenda kutumia kompyuta yangu kufanya esabati ya kasini kazi ninayofanya inaesabu mingi sana na mtu wezi kufanya kwa kutumia kikokoto Kwa kutumia kompyuta inanisaidia kuyafanya rahisi, haraka na pia kupata majibu ambayo ni sahihi.

Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu Mara nyingi nimejifunza kitu moja ya kufanya wakati nipo katika mgogoro na mtu kitu muhimu ya kufanya ni kunyamaza Ukinyamaza mutaweza kusuluhisha mgogoro amba upo katienu wawili Hini kwa sababu usiponyamaza na uwanze kugombana na yaya amta kuja katika maelewano mmoja Mtashina mkigombana na hata inaweza kusababisha vita nje ingine akusuluhisha mgogoro ni kumuita mtu mkubwa ama mtu alie kando mwenye haezi ekemea upande mmoja Uyo ataweza kusuluhisha kwa kuwaongelesha nyinyi wote wawili na kuwakikisha kuwa mna stahili kuwa na maelewano.

Unafanya nini kila asubuhi unapoamka? Mimi kitu cha kwanza ninachopenda kufanya ninapoamka ni kufanya mazoezi Napenda kutoka na kukimbia kilomita karibu moja ambayo naikimbia kwa muda ishirini Ninapo rudi kutoka kwa mazoezi Naingea kwenye bafu na kufanya usafi Baada ya usafi, naweka chai yangu kwenye moto huku nikijitayarisha kwa kuvaa nguo na kuweka vitu zangu za kazini vizuri. Baada ya kumaliza kuvaa nakunywa chai huku nikitazama habari ama kusoma kitabu. Baada ya kumaliza kunywa chai yangu, ninaondoka kuenda kazini kwa njia ya kupanda gari.

Unatumia muda gani mtandaoni kwa siku? Mimi kwa siku ningependa kusema kuwa natumia karibu muda wa masaa matatu Hii ni kwa vile nikiamka asubuhi huwa natumia karibu dakika ishirini mtandaoni kuangalia kama nina pepe yeyote imeweza kuingia kwenye simu yangu na pia kutazama na kutafuta habari ya siku Pia wakati wa jioni kabla nilale napenda kufungua simu na kuangalia vitu ambazo ziko mtandaoni kama vile habari ya hiyo siku na pia kuweza kutazama habari ya vitu kama vile mpira na michezo kama vile mbio.

Je, unapenda kusafiri na ramani au GPS? Naam, kwa mara mingi nimeweza kusafiri kwa kutumia GPS Hii ni kwa sababu ninapoenda mahali ambapo sipajui vizuri Huwa nafungua simu yangu kisha nafungua GPS na itaweza kunionyesha na kunielekeza mahali ambapo nastahili kwenda uzuri mmoja na GPS ni kuwa Hakuna mahali ambapo hauwezi kuikosa ukitafuta kwenye GPS Hii GPS inaweza kukusaidia ukiwa pahali popote duniani bora uko na simu yako na umeweza kununua data itaweza kukuonyesha njia inategemea kama unasafiri kwa mguu ama hata kama unasafiri kwa gari itaweza kukuelekeza hadi mahali ambapo unastahili kufika.

Unapenda chakula chenye mafuta au kisicho na mafuta. Mimi kwangu ningesema kuwa napenda chakula kisicho na mafuta. Tangu kwa miaka miwili sasa nimekua nikipendelea kukula chakula ambacho hakina mafuta. Hini kwa sababu kukiwa na mafuta mingi kwa chakula inaweza kua na madhara mingi sana kwa mwili. Mafuta sana sana hufanya mtu kuweza kupatwa na magonjwa ambayo kutibiwa huwa shida sana. Pia, ukipata mtu anayetumia chakula ambaye na mafuta mingi, sana sana huwa ana ugonjwa wa kisukari. Hivo nimeweza kupendelea kukula chakula kisicho na mafuta mingi.

Unafanyaje kazi na timu ya mbali? Mimi nina njia mingi sana ya kuweza kufanya kazi na kutekeleza kazi na timu ya mbali. Kwa mfano, sana sana tunapenda kutumia mtandao wa whatsapp. Tunapotumia mtandao wa whatsapp, tunaweza kutengeneza video na kuweza kusungumza na watu walio sehemu mbali mbali. Tunaweza kufanya mkutano na watu karibu kumi walio sehemu mbali mbali katika mtandao wa whatsapp. Na tunaweza kupanga mambo ambaye tunastaili kufanya na kila mtu anaweza kupewa mawaidha na maelekezo ya kazi ambaye anaweza kufanya mtandao imetusaidia sana kuweza kuwasiliana na kushirikiana na timu zetu zilizo mbali.

Unalala kwa masaa mangapi kwa kawaida? Kwa kawaida ningesema kuwa wakati wa wiki wakati ambao nastahili kuenda kazi, sana sana nalala kwa masaa masaa sita. Uwa napenda kulala saa tano usiku na kuamka saa kumi na moja. Iyo kwa jumla nimelala masaa sita na inanitosha vizuri niweze kuamka nikiwa na nguvu na nikiwa nimechangamka. Wakati wa wikendi kwa sababu huwa si siendi kazi na sina shughuli mingi ya kufanya napendelea kulala kwa masaa manane. Hii ni kwa sababu ili niweze kupata nguvu ya kutosha ya kufanya kazi zangu za wikendi na pia kupumzisha mwili ambao ulikuwa umechoka wakati wa wiki.

Unatazama video wapi mtandaoni? Kwangu ningependa kusema kuwa ninasehemu nyingi sana ya kweza kutazama video mtandaoni. Sana sana mimi upenda kutumia yutubu kweza kutazama video kama zile video za mpira na pia video za habari za dunia na pia za inji yangu na pia kutazama habari ya usafiri na hali ya hewa. Pia sehemu nyingine nayo penda kutazama video ni mtandao wa TikTok Huku naweza kupata video ya inahaina hadi video za kueza kuchekesha na pia video zangu za mpira wa miguu ninayo ipenda Pia napenda kutumia mtandao wa Instagramu kueza kupata video za ainaina.

Je, wewe ni mtu wa kuchelewa au kuwahi? Mimi sana sana nachukia sana kuchelewa. Tangu utotoni nilipokuwa katika shule ya upili, nilijifunza kuweza kuwa mtu wa kuwahi na kufika kazini yangu mapema. Hata nilipokuwa darasa la nane, nilipenda sana kufika shuleni mapema bila kuchelewa. Hiyo uwezo wangu wa kufika mapema bila kuchelewa ulinisaidia sana niweze kuupita katika mtihani wangu. Hadi siku hizi, ninapoenda kazini, ninachukia sana kuchelewa na ninafika kazini kwangu mapema sana. Sana sana mimi ni mtu wa kwanza kufika kwenye ofisi ili niweze kujipanga na kuanza siku yangu na nguvu ilio juu.

Je, unapenda kuchora au kupaka rangi? Kwangu ningependa kusema kuwa na afadhalisha kupaka rangi. Hii ni kwa sababu, sijawahi kuelewa vile kuchora. Sinanga kipawa cha kuweza kuchora vitu vizuri. Hapa naweza kusema kuwa naafadhalisha kupaka rangi. Kupaka rangi huwa rahisi, bora tu unajua ni rangi gani unafaa kuongeza. Pia, uzuri moja kwangu ni kuwa naelewa rangi ambazo nafaa kuongeza ili niweze kupata aina nyingine ya rangi. Wezo huu umenisaidia sana kubunu na kuweza kufanya vizuri katika upande wa kupaka rangi. Hata shuleni niliweza kujifunza kupaka rangi kwa kupaka rangi vitabu flani ambayo tuliweza kupewa.

Jambo gani la dini ni muhimu kwako? Kwangu ningependa kusema kuwa kwanza mimi ni mtu ambaye nafuatilia dini yangu sana. Na jambo ambalo ni muhimu kwangu katika dini langu ni umuhimu wa kuheshimu wazazi na kuheshimu wenzako. Katika dini yangu tunafunzwa kuwa kila mtoto ama mwana anastahili kuheshimu mzazi wake na kufanya chochote kile ambacho mzazi wake anamuamrisha afanye. Kwa kufanya hivo, utaweza kuwa na uhusiano mzuri na wazazi wako na bila kugombana yeyote nyumbani. Jambo lingine ambalo niliweza kuchukua katika dini yangu na naipenda sana ni kuwa unastaili kueshimu wengine na kutofanya maneno ya wizi. Wizi inafanya uchukiwe na watu wako wa dini.

Unafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Mimi wakati ninapokua mapumziko kazini, napenda kuweza kutumia simu yangu kuongea na familia yangu ambao wako nyumbani. Mara mingi, ninapokuwa mapumziko, ninatoka inje mahali ambapo siezi kusumbua mtu ama siezi kupigia mtu yeyote kelele kisha naweza kupiga simu kwa familia yangu. Mara nyingi napenda kuwapigia kwa video calling. Hivo naweza kuwatazama huku tukiongea. Pia, wakati wa mapumziko, napenda kutembea kiasi ili niweze kuchangam kuchangamsha mwili na kutoa uchovu. Hivo, nikitembea kwa karibu dakika 20 ama 25. Nitarudi nikiwa nime nimerudi sawa bila uchovu wowote na ninaweza kufanya kazi yangu sasa kwa ubunifu mkuu.

Msimu gani wa mwaka unaupenda zaidi? Kwangu mimi ningesema kuwa napenda Msimu wa mvua Hii ni kwa sababu katika msimu wa mvua huu ndio msimu mzuri kwa kuwa kuna vyakula vyakutosha na kila kitu inaweza kumea vizuri. Kwa kuwa mimi ni mkulima napenda sana msimu huu wa mvua kwa kuwa naweza kupanda mimea ya aina mingi Kwa mfano mwaka ulio pita, msimu wa mvua ulipofika, niliweza kulima shamba yangu na nikapanda mahindi, maharagwe na pia kabeji na sukuma wiki Iyo ili nisaidia sana baada ya miezi miwili Niliweza kuuza sokoni na kununua bidha aina aina, pia iyo pesa niliopata niliweza kutumia kununua ngombe Pia uzuri mwingine wa msimu wa mvua kuna chakula ya kutosha ya wanyama kama vile ngombe na mbuzi kwa kuwa nyasi humea vizuri wakati wa mvua.

Unapenda kucheza au kutazama michezo Mimi ningesema kuwa napenda yote hii ni kwa sababu napenda sana kucheza mchezo wa mpira wa miguu Kila wakati ninapo pata wakati Napenda sana kuenda kwenye kiwanja ili niweze kucheza na marafiki zangu mchezo huo hii ni kwa sababu mchezo huwa usaidia mwili kuwa na nguvu na kuwa na afya nzuri Pia wakati wa weekendi napenda sana wakati natulia kwa nyumba kutazama michezo hii sana sana ni tazame michezo wa timu wa Chelsea Hii ni timu ambao inacheza injini uingereza Weekendi sana sana jioni kuna kuwanga na michezo mbali mbali na hivo huwa napenda kutulia nyumbani huku ni kitazama ni kiingoja wiki ianze.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako Mimi mwenyewe ningependa kusema kuwa nina matarajio makubwa sana Ningependa kufanya kazi yangu kwa bidii ili niweze kufika cheo cha meneja Nitakapofika hiyo cheo nitaweza kusaidia watu wangu huko nyumbani kwa kuwa ninapofika cheo hicho nitakuwa nimeweza kuongezewa mshahara na pia kazi ninayo stahili kufanya itakuwa imeongezeka nitaweza pia kusaidia watu kwa kuwapa kazi kwa kuwa ninapo kuwa meneja nina uwezo wa kusema ni nani nataka kumuandikisha kazi na ni nani nataka kumuachisha kazi Natamani sana ndio maana natia bidii sana ili niweze kufikia cheo hicho cha meneja.

Niambie kuhusu mchezo wako unayopenda katika olimpiki Mimi mchezo ninaopenda katika michezo ya olimpiki ni mchezo wa mipira ya miguu Ini kwa sababu tangu napenda tu kutazama na kushabikia mchezo wa mipira ya miguu Kwa mfano katika olimpiki iliopita nilikuwa nashibikia timu ya brazil Nakumbuka mchezo moja amba walikuwa nacheza na timu ya Uhispania Nilikuwa na shabikia timu ya Brasili lakini waliweza kuchapwa mabao mawili kwa moja na timu hicho cha Uispania Pia mchezo mwingine ambao napenda katika olimpiki ni mchezo wakukimbia mita miamoja Napenda sana kutazama mbio hizo za mita miamoja kwa sababu ni mchezo ambao unaitjii ngufu sana ili mtu wezo kwa wakuanza kukimbia kilomita mita hizo chache ya miamoja.

Unajihisi vipi kuhusu wasilisho? Mimi binafsi ningependa kusema kuwa adi saa hii nimeweza kujihisi vizuri sana katika wasilisho kitambo kiasi nilikuwa na shida mkuu katika upande wa wasilisho kwa kuwa singeweza kujiwasilisha hususan kwa wakubo wangu kwa kutumia lugha ya kingeresa au kiswahili Hii ni kwa sababu nilikuwa na uwoga kiasi na hivo ili nifanya niweze kupoteza amini kwangu Lakini sasa, nimeweza kuelewa na kujifunza vile kueza kuwasilisha na kuwasiliana na wenzango wakubwa. Ata wiki ulio pita, tulikuwa na mkutano na wenzango wakazi na niliweza kuongea na kujiwasilisha vizuri sana.

Je unapenda kutembea kwa miguu? Naam sana sana ni ninapoenda sehemu ambayo si mbali. Napenda sana kutembea kwa miguu Hii ini kwa sababu kutembea kwa miguu ni kama kufanya mwili yako mazoeze Hivo ukifanya mwili mazoezi utaweza kujenga mwili yako na kufanya mwili yako iwe na afya mzuri na kuweza kudhibiti magonjwa inayo kuja kutokana na kutofanya kazi. Pia, napenda kutembea kwa miguu kwa kuwa inanisaidia sa zingine kutotumia pesa yangu. Ninapoenda sihimu ambayo si mbali badala ya kupanda gari na afadhalisha kutembea kwa miguu ili niweze kutumia pesa ambacho ningetumia kama nauli kwa kazi nyingine tofauti.

Unapendelea viatu gani? Mimi binafsi ningependa kusema kuwa napendelea viatu ya rangi. Hii ni kwa sababu, siezi vaa viatu ya mchezo ama viatu ya plastiki kwa kuwa kazini kila mtu anavaa viatu ya rangi. Viatu ya rangi inafanya mtu uonekane mwenye heshima na mwenye hekima kwa watu wengine kazini. Huwezi kuvaa viatu ya aina ingine kama si ya rangi kuenda kazini. Hii ni kwa sababu utaonekana wewe ni mtu mtukutu na una ujeuri na huheshimu kazi yako.

Mafunzo gani ya kazi yamekusaidia zaidi? Mimi ningesema kuwa mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni mafunzo ya kufanya kazi kwa bidii na pia mafunzo ya kuhakikisha kuwa unaenda kazi ni kila siku, unajiwakilisha kazini. Kwa iyo funzo ambalo nimeweza kujifunza limenisaidia sana katika mambo mengine ambayo hayahusiani na kazi. Ninapo ufanya jambo lolote sai, nakikisha kuwa ninaweka bidi yangu yote hili niweze kuifanya kwa uzuri wangu wote. Pia, kazini tumewefunzwa kufika kazini mapema bila kutochelewa. Iyo mafunzo imenisaidia sana kwa maneno mingine. Siku hizi ninapoenda mahali yoyote ama ninapo ito pahali popote kufanya kazi ambayo hahusiani na kazi yangu ya kazi. Na kikisha kuwa nimeweza kufika mapema na kuanza kufanya kazi kwa haraka.

Nini kinachokupa motisha kazini? Mimi ningesema kuwa kitu kinachonipa motisha kazini ni nikiangalia mahali ambapo nimetoka. Kwetu mimi nimetoka mahali ambapo sio kuzuri. Hatuna pesa na maisha sio rahisi. Hicho nikiwa kazini alafu nikumbuke mahali ambapo nimetoka na vile tunaishi na vile tulikua. Ninajepata nimetia bidii sana. Hii ni kwa sababu natamani sana kubadilisha hali ya mahali ambapo nimetoka inanipa motisha ili niweze kufanya kazi kwa bidii, niongezewe cheo hili niweze kupata pesa, nirudi manyumbani, niweze kusaidia wazazi wangu kuwajengea nyumba na pia kuwanunulia bidhaa ambazo awana.

Unasheherekea siku kuu vipi Kwangu na sisi kwetu nyumbani tunanjia moja kusherehekea siku kuu Kwanza siku moja kabla ya siku kuu ambayo ni tarehe ishirini na nane usiku Uwa tunaenda kanisani kuomba Tunaenda kanisani hadi karibu saa sita usiku Inapofika siku kuu Tunajumuika kama familia na kuchinja mbuzi ili tuweze kuandaa vyakula vyakutosha Baada ya kukula, vyakula ambavyo tumeandaa, sisi wote kama familia tunaelekea kanisani ili tuweze kuabudu mungu ambaye amezaliwa. Bada ya kanisa, tunarudi tena nyumbani na tuweze kuwa na sherehe kidogo na vinywaji na pia tuweze kujuliana hali na familia.

Je, unapenda kuogelea? Naam, mimi napenda kuogelea tangu nikiwa mtoto mdogo wa miaka karibu saba Nilipo kuwa mtoto mdogo wa miaka saba Niliweza kufunzwa na ndugu wangu mkubwa vile kuogelea Nilichukua karibu miezi miwili hili niweze kujua vizuri kuogelea Baada ya kujua vizuri kuogelea, nilianza sana kupenda kuogelea sana sana mtoni tulipo kuwa wadogo, kila siku jioni tulikuwa tunaelekea mtoni kuoga na baada ya hapo hivo kuogelea hadi wa sasa, napenda sana kuogelea. Kwa mfano mwezi uliopita, niliweza kutembelea mji wa Mombasa na nilio ogelea kwenye bahari kuu la hindi.

Jukumu gani unalopenda zaidi kazini? Mimi ningesema kuwa jukumu ninalopenda zaidi kazini ni jukumu la kusimamia wengine. Napenda sana nikipewa hiyo kipawa na hiyo uwezo wakuweza kusimamia wengine kazini. Ninapo ambiwa nisimamie wengine kazini. Ninahakikisha kuwa kila mtu anafanya kazi ambalo anastahili kufanya. Na pia nahakikisha kuwa hakuna mtu anaye legea ama kuwacha mwenzake afanye kazi mingi zaidi. Sana sana sikuizi mkuu wangu anapenda kunipa jukumu la kusimamia wengine kwa kuwa ameweza kuona kuwa ninauwezo mkuu wakuweza kupanga wenzangu wafanye kazi inavyo takikana.

Je, unagawanya taka zako? Naam, mara mingi napenda sana kugawanya taka zangu. Uwa nagawanya karibu mara tatu. Zile ambazo inaweza kutupwa, zile ambazo zinaweza kutumiwa, na zile ambazo sinafaa kutupwa kwingine na haifai kuunganishwa na zingine. Kugawanya taka ina umuhimu mwingi sana. Umuhimu wa kwanza ni kuwa itasaidia mazingira kwa kuwa kuna yale ambayo unaeka kando na yafai kutupwa kwenye mazingira kama vile plastiki. Vitu kama plastiki inamadhara mbaya sana kwa mazingira yetu.

Je, unanunua vitu kwa kutumia simu? Naam, siku hizi na teknolojia ambayo imefika kila mahali ni muhimu na ni mzuri sana kununua bidhaa kutumia simu. Kwa mfano, wiki uliopita, niliweza kununua chakula kupitia simu. Niliagiza kutoka kampuni moja inayotengeneza chakula inaitwa Glovo. Ni mzuri sana kwa kuwa ukiitisha chakula kupitia simu, utaweza kuipata kwa dakika 30 ama 40, na pia inakusaidia kutotembea na kutotoka. Hivyo, teknolojia ya kisasa ya kuweza kutumia simu kuagiza chakula na bidhaa zingine imesaidia sana pakubwa kwa kuwa inarahisisha kazi.

Je, unawafahamu majirani zako? Ningependa kusema kuwa, nyumbani mahali nilipotoka, nawafahamu majirani wangu wote. Hii ni kwa sababu huko ndiko niliko zaliwa na tuna uzoeano wakujuliana hali. Lakini huku mjini ninapofanya kazi, ninawafahamu majirani wangu wachache sana. Nawafahamu karibu majirani wawili, kati ya majirani karibu miamoja. Huku mjini kila mtu ako kushughuli yake na kila mtu ametoka sehemu mbali mbali na hakuna wakati huo wakuweza kujuliana hali na kufahamiana. Ni mzuri pia kutofahamiana kwa kuwa utaweza kufanya kazi yako kwa amani bila kusumbuliwa na mtu yeyote ama kusalimiana kuharibu wakati.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati Jambo ambalo limenisaidia sana kukamilisha kazi zangu kwa wakati ni ninapo fanya kazi Nahakikisha kuwa situmii simu yangu Kila mara ninapoanza kufanya kazi ninaweka simu yangu kando ili isiweze kunisumbua mtu akipiga ama meseji yeyote ikiingia Jambo lingine ninalofanya ili kukamilisha kazi yangu kwa wakati ni kuhakikisha kuwa nimeanza na ile kazi ambayo inatakikana kwa haraka ama ni ile kazi ambayo ni ngumu Kwanza hivo itanisaidia ninapo malizia na wakati ambapo nimechoka na malizia na zile kazi ambazo sio ngumu huwa napenda kubakisha kazi rahisi ili nimalizie na wakati ninahisi ni mechoka.

Je, unapenda kuvaa vipuli? Naam, ninapenda kuvaa vipuli sana kwa kuwa inasaidia kuangeza muonekano wangu ninapotembea. Sana sana, mimi huvaa vipuli wakati wa wikendi na wakati ambapo siendi kazi. Wakati wa wiki siwezi kuvaa vipuli kwa kuwa kazini nitaonekana kama mtu ambaye hayuko tayari kufanya kazi yake. Lakini wakati ambapo siendi kazi, napenda kuvaa vipuli hususan wakati ninapoondoka kutembea. Kuna nguo ambazo napenda sana kuva na vipuli na huongeza muonekano yangu iwe ya kupendeza.

Unapenda kutumia muda na familia yako vipi mimi nitasema kuwa wakati wa wikendi ambapo sisi wote tupo nyumbani na hakuna mtu anayeenda kazini mimi na familia yangu tunapenda kusafiri sana sana tunatembelea sehemu ambazo ina wanyama ili tuweze kuwaangalia kwa mfano, wikendi uliopita niliweza kuchukua bibi wangu na watoto wangu wawili kutembelea kituo cha wanyama cha Kisumu Tuliweza kuona wanyama aina aina kama vile nyoka, ndovu, na pia simba. Napenda sana wakati huu kwa kuwa inanisaidia kurudiana na kujuliana hali vizuri na familia yangu.

Unawasiliana vipi na wafanya kazi wenzako? Nipo na njia mingi sana ya kuweza kuwasiliana na wafanya kazi wenzangu. Kwa mfano, tunapo kuwa kazini, tunawasiliana utu kwa utu. Lakini tunapo kuwa mbali, napenda kutumia simu au videokoli kwa mtanda wa whatsapp. Hivo, tunaweza kupanga kazi mbali mbali tukiwa sehemu mbali. Kwa mfano, juzi tulikuwa na mkutano na wenzangu ambao wapo kazi sehemu mbali na tuliweza kufanya mkutano katika mtandao wa whatsapp na tuliweza kuongea maneno mingi na kukamilisha agenda mtandao wa kisasa umeweza kusaidia sana kwasiliana kwa watu wanoafanya kazi na wako sehemu mbali mbali.

Je, unapenda kupiga picha? Naam, mimi ni mtu ambaye napenda sana kupiga picha. Hata kwa sasa, ukiweza kushika simu yangu na ufungue upanda wa picha, utaweza kupata picha za kitambo sana kama miaka kumi iliopita. Picha ina umuimu kubwa sana kwa binadamu. Picha itasaidia kukupa kumbu kumbu ya maneno na vitu ambaye alifanyika miaka mingi iliopita. Pia, picha itakusaidia kukumbuka maneno yaliyofanyika siku fulani, mwaka fulani iliopita. Mimi kwa mfano kila wiki nahakikisha kuwa nimepiga picha zaidi ya ishirini. Uwa sana sana napenda kupiga picha na kuhifadhi kwa simu yangu ili isiweze kupotea, ndiposa niweze kuziangalia miaka zijazo.

Unapo furaha kuwa nyumbani, unafanya nini? Mara nyingi ninapo furaha nikiwa nyumbani, ninapenda kutembeza mbwa wangu. Nina mbwa wawili ambao ninawapenda sana na pia wao wanapenda kukana mimi. Kila wakati ninapo kuwa na furaha, ninapenda kuwa tembeza ili waweze kufanya mazoezi na wapate kuona vile kule inje kuko. Pia, kitu kingine ambacho napenda kufanya wakati ninapo kuwa na furaha ni kuenda shambani kuangala mifugo zingine kama vile ngombe na mbuzi. Ninafurahi na kuhisi vizuri sana nikiweza kutazama mifugo zangu wakila na wakiwa wameshiba vizuri. Inanipa niweza kuhisi vizuri na kupenda kazi yangu.

Unapendelea suruwali au sketi, mimi binafsi ningesema kuwa napendelea suruwali. Hii ni kwa sababu, suruwali inakusaidia mtu unaeza kukimbia bila kusumbuliwa. Mtu akivaa sketi kuna vile itamsumbwa na kumkaza miguu na akitaka kukimbia, itaweza kumsumbwa miguu na atashindwa kukimbia. Pia, napenda suruwali kwa kuwa inasaidia kuzuia baridi. Sketi inaufunuo ambao baridi inaweza kuingilia na kukuingia mtu na unaweza kupatwa na magonjwa inayoletwa na baridi. Suruali ni mzuri kwa kuwa inazuia mwili vizuri na huwezi kupatwa na baridi ye yote.

Unapendelea kusoma au kuandika? Mimi ningesema kuwa napendelea kufanya yote mawili. Hii ni kwa sababu, mtu unapo soma, ni vizuri sana kuandika maneno ambayo umeyasoma ili uweze kuyakumbuka mbeleni. Mtu ukiweza kusoma bila kuandika, utajipata kuwa utasau mambo mengi ambayo umesoma. Pia, umuhimu mwingine wakuandika ni kuwa inasaidia akili yako kweza kufikiria na kufanya mambo kwa haraka. Domana, ninaposoma haditi chochote ama kitabu chochote na penda kuyandika maneno yangu kando ambayo ni muhimu. Pia, umuhimu mwingine wakuusoma ni kuwa inakusaidia mtu kueza kufikiria mengi na pia kufungua akili yako.

Jee, unasoma gazeti? Naam, mimi napenda sana kusoma gazeti. Hii ni kwa sababu, ninapo soma gazeti. Gazeti unisaidia kupata habari ya mambo ya nae ndelea nchini. Kwa mfano, ninaweza kujua maneno ya kisiasa inayo ndelea na pia habari ya vitu zingine kama vile teknolojia hali ya anga na pia kupata habari ya maneno ya nae ndelea nchini kwingine. Kwa mfano juzi nimeweza kusoma gazeti na kuona kuwa kuna vita ambayo imeweza kuendelea kati ya nchi ya Amerika na nchi ya Venezuela Niliona kuwa mkuu wa Amerika ambaye anaitwa Donald Trump aliweza kumchukua mkuu wa Venezuela na kumweka kwenye jela Kwa sababu ameanza kuuza dawa za kulevya.

Unashiriki vipi katika jamii yako Mimi nimeshiriki sana kwa njia mingi katika jamii yangu Kwa mfano njia moja ambayo nimeweza kushiriki katika jamii yangu ni kuahamazisha vijana wa jamii kuhusu umuhimu wa kusoma Kila wanapokuwa ruhusa huwa naandamu mkutano kisha naita vijana wato iliniweze kuwaongelesha na kuwapa mawaidha kuhusu umuhimu wa kusoma Pia napenda sana kuhamazisha vijana katika jamii kuhusu madhara ya dawa za kulevya. Kwa mfano wiki iliyopita, nilikuwa na mkutano ya vijana karibu arubaine na niliweza kuwaongelesha kuhusu madhara ya dawa za kulevya na jinsi mtu unaweza kuepukana nazo.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kahawa au chai Mimi sana sana napenda kupika chai kwa sababu hiyo ndo nakunywa asubuhi ili niweze kuanza siku yangu vizuri Utaratibu wangu wa kupika chai ni hii Napenda kuanza kwa kuchemisha maji kwanza Naweka maji kwa moto kisha naipea karibu dakika tano ichemke Inapo chemka naongeza maziwa Ninapo ongeza masiwa, ninaipa dakika karibu tano ichemke kiasi alafu na ongeza majani Baada ya kuongeza majani, ninaiacha kwa dakika karibu kumi kabla niongeze sukari Baada ya kuongeza sukari, naipa dakika karibu tano ichemke na hapo chai yangu ipo tayari kutumiwa.

Jee, unapenda haditi zaajabu? Naam, mimi ni mtu ambayo napenda sana haditi zaajabu. Hii ni kwa sababu, unapo sikiza au kusoma hadithi hizi za ajabu, itakufunua akili uweze kuelewa maneno mengine ambayo huko unayaelewa. Pia, hadithi hizi ni za kufurahisha wakati mwingine. Wakate mtu unahisi umechoka ama unafuraha, unaweza kutazama ukusoma hadithi hizi ili uweze kurudisha furaha yako. Pia haditi hizi inasaidia mtu kufunuwa akili. Utaweza kuwa mtu mchangamfu na mtu anayijua mambo mengi ambayo ya meendelea. Hii ni kwa sababu aditi hizi za ajabu mingine wa ya ukweli na zingine wa ya kubuni.

Unatumia muda wako wabure vipi? Mimi ningesema kuwa muda wangu wabure sana sana napenda kutumia nikiangalia habari kwa simu yangu. Ninapo kuwa na muda ambao sifanyi kazi napenda kuangalia kwa simu habari ambazo zinaendelea Kenya na njini zingine kama vile marekane. Pia wakati mwingine ambapo sina kazi napenda kutembea ili niweze kupa mwili yangu wakati wakupumzika. Baada kutembea napata kuwa uchovu umenitoka na ninaweza tena kurudi kufanya kazi na ule makina mbao nilikua nao asubui niki anza Pia wakati ninapo kuwa na wakati wabure napenda kuwapigia wazazi wangu na familia wengine kuwajulia hali.

Unapata habari wapi? Mimi sana sana napata habari yangu kwenye mtandao. Sana sana napenda kutafuta habari kwenye mtandao wa Facebook na pia mtandao wa Twitter. Ninapoingia mtandao wa Facebook ama Twitter, ninaweza kupata habari yote, kuanzia habari ya siasa, ya mpira na pia ya teknolojia duniani mzima na pia katika nchi yetu ya Kenya. Wakati mwingine, nikitaka kupata habari napenda kutazama televisheni au kusikiliza radio. Lakini mara mingi, mimi hupenda kutazama kwenye televisheni kwa kuwa. Ukitazama kwenye televisheni, utaweza kupata habari mingi zaidi huku ukiona picha na video zao.